Mchezo ninaoupenda zaidi katika michezo ya olimpiki ni riadha. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha uwezo halisi wa binadamu katika nguvu, kasi na uvumilivu. Riadha hujumuisha michezo mbalimbali kama vile mbio za masafa mafupi na marefu. Kuruka juu na mbali, pamoja na kurusha vifaa kama mkuki na tufe. Mchezo huu hunivutia kwa sababu inahitaji, nidhamu, mazoezi ya mara kwa mara na juhudi kubwa kutoka kwa wanamichezo. Aidha, riadha hunifundisha umuhimu wa kujituma, kuvumilia changamoto na kushindana kwa haki. Ninapoangalia mchezo huu katika olimpiki najihisi nimehamasika kufanya bidii katika malengo yangu binafsi. Kwa huo ni, jinsi wanamichezo wanavyotumia vipaji vyao kufikia mafanikio makubwa. Kwa sababu hizi, riadha ni mchezo ninaoupenda sana katika michezo ya olimpiki.

Mkate ambao naupenda ni mkate wa united kwa sababu mkate huo huwa mwepesi na pia mkate huo hauna sukari mingi kwa sababu kwangu binafsi huwa sipendi sukari na mkate wa united huwa ni mkate ambao hauna sukari nyingi na wala huna sukari ukona sukari kwa kiasi kwa sababu ninapoula huu mkate huwa najihisi vizuri sana.